Nam kuchakana na swali hili je unahifadhi kitu cha damani. Nam kwanza kitu cha damani ni kitu au chomba mbacho ni cha pesa mingi ama chomba mbacho unakipenda zaidi katika maisha ni mwako. Unapati ya kuamba mara nyingi kila mtu wakona kitu cha ke cha damani. Unapato ingine kitu chao cha watu ingine thamani yao ni tuseme shanga. Unapata wengine ni simu, unapato ingine ni saa. Unapata pia kuna kitu chao tamani, neza kuwa ninguwo ya mtu flani. Hivyo unapata yakwamba mara nyingi vitu ambavyo ni vya thamani kwetu tunavieka vizuri kwa njia iliyo sahihi hivyo basi unapata ya kwamba mara nyingi tunapoweka hizi vitu ambavyo au vyombo vya thamani unapata kwmba mara nyingi kuna venya ambavyo tulipata hivi vitu na sivya kawaida kabisa mara nyingi kwetu. Hivyo unapatea kuamba ukiwa na kitu cha tamani unakiweka vizuri kwa sababu kina sababu mbona ni kitu cha tamani kwako. Hivyo basi unachunga kwamba isiwahi pote. Ama isiwahi haribika ama yaribiwe na mtu. Unapata pia kwamba unachunga isiwahi haribike wakati wote ama yibiwe. Hivyo basi unakichunga kikue katika hali yake nzuri kila wakati. Kwa sababu unapo kiona kuna venya ambavyo chombo hiki kina kufanya uhisi kila wakati. Hivyo basi kukua na chombo hiki ni kitu ambacho ni chamana zaidi kila wakati. Hivyo basi viombo hivi ambavyo vinatumika sana sana ni viomba ambavyo ni viatamani zaidi. Hivyo basi mara nyingi tunavueka vizuri. Naam kama ambavyo nimeulizwa katika swali hili. Mimi binafsi ni kona kitu cha tamani kwangu. Nikona shanga ambayo nilipewa wakati ambapo nilikuwa nasherekea siku yangu ya kuzaliwa. Hivyo basi shanga hii ni ya tamani kwangu sana na nakipenda zaidi. Unapate ya kuamba tangu nilipopewa shanga hii. Sijawahi aribu ama sijawahi pea mtu. Nimekua nikiweka vizuri mimi mwenyewe kwa sababu nilikipenda shanga hii sana. Wakati mungine mimi huivaa. Wakati mungine huwasivai. Hivyo basi napenda shanga hii sana kwa sababu kina nipendeza. Kina nikumbusha jinsi ambavyo siku hiyo ilikuwa ya tamani zahana kwangu nisiku ambayo nilipenda zaidi kwa sababu nilifanya sherehe kubwa ambaye ilikuwa ya angu ambaye ilikuwa ya kuzaliwa. Hivyo napata ya kuamba hiyo do sababu mbona ni kitu chango cha tamani kwa sababu nakienzi zaidi na nakipenda kila wakazi. Pia ni kuna saa ambayo nilipewa na rafikiangu ambaye alikuwa rafikiangu wa maana zaidi kila wakati. Hivyo chombo kitu hii ambayo ni saa na kipenda zaidi na kienzi zaidi kila wakati. Hivyo basi ni kitu ambacho ni chatamani kwangu kwa sababu kina nikumbusha pia kuhusu huyo rafikiangu ambayo alikuwa maana zaidi hivi unapatea kwamba mara nyingi mimi hutumia isa kila wakati kufanya shugulizangu mimi hutumia isa wakati ambapo natumia kuona saa wakati ambapo ni menda kutembea hivi basi unapatea kuwamba mara nyingi natembea na hivi vitumbili vya tamani kwangu kila wakati hivio basi tukua na kitu ambacho ni chatamani kwetu sisi tunakiweka vizuri tunakikisha kuwamba hiko katika hali ilio nzuri hali ambayo ni nzuri zaidi kila wakati hivi unapate ya kwamba tunapo tumia hivi vitu ama tunavyo viweka hivi vitu minatuzahidia kila wakati minatufanya tukumbuke yale ambayo yale ambayo tumepitia yale ambayo tumezawadiwa vitu ambavyo vimekuwa vizuri kwetu katika maisha na vitu ambavyo vimekuwa vibaya pia katika maisha hivyo basi vinatukumbusha mambo mengi hivi unapata kwamba mara nyingi tunaviweka vitu hivi ambavyo ni vya zamani kuhakikisha kwamba wakati mwengine tutakuwa tunavitumia huko mbele ama vitatukumbusha kila wakati yale ambayo tumepitia mara nyingi asante.

Naam, kutokana na swali hili, tunda lako la kupendezwa ni lipi. Naam, unapata ya kwamba hapa duniani katika udongo ambao tunauishi unapata ya kwamba mara nyingi udongo huu unakuza mimea ambayo yanamea na ambayo ni mimea ya kila aina. Unapata ya kwamba kuna mboga, kuna miti, kuna matunda, kuna nini ingine. Kila chombo ambacho kinatumiwa kama chakula sana sana tunavikuza kutoka kwenye ardhi yetu ambayo tunaishi. Hivyo napata kwamba kutokana na swali hili tunda lako la kupendezwa ni lipi. Hivyo napata kwamba tunda ambalo linanipendeza zaidi ni machungwa na machungwa maembe na ndizi. Matunda haya ni matunda ambayo ni matamu zaidi unapoiva vizuri. Hivi unapata ya kwamba mara nyingi tunaula sana sana tukipenda kila wakati. Hivyo napata ya kwamba, napenda matunda haya kwa sababu ni matamu kwanza, hiyo ndio kitu ya kwanza. Ya pili ni matunda haya yana rutuba ambayo yanatusaidia kukuza mwili zetu. Pia kukinga mwili yetu kutokana na maradhi. Hivyo unapata ya kwamba hilo ndio jambo mbona napenda sana matunda haya. Unapata kwamba pia kuna matunda mengine ambayo tunayapenda zaidi. Kuna mengine ambayo sijui majina yao vizuri na haya ambayo navijua majina yao kuna vitu zingine ambazo zijataja. Lakini yale ambayo napenda zaidi ni matunda haya matatu. Unapata ya kwamba mara nyingi kukuza matunda haya inahitaji uvumilivu ambao kwa sababu unachukua muda zaidi pia unahitaji ukakamavu na kujikaza kwa sababu lazima uhakikisha ya kwamba matunda haya yanapokuwa miti ya matunda haya yanapokuwa unapata ya kwamba mara nyingi inahitaji kuhakikisha kwamba tunavishughulikia kila wakati kuhakikisha kwamba ziko sawa, ziko katika hali nzuri. Hivyo basi ni jambo ambalo ni la maana zaidi kuhakikisha kwamba tunachunga matunda haya vizuri kila wakati. Na hivyo basi unapata ya kwamba mara nyingi. Mimi hukuza matunda haya kwa sababu yananisaidia zaidi kila wakati. Hivi unapata kwamba mara nyingi yanapoendelea kumea. Navichunga kila wakati kuhakikisha ya kwamba yanamea vizuri. Na yanakua makubwa jinsi ambavyo inafaa. Hivyo basi ni jambo la maana sana sana kuhakikisha ya kwamba tunachunga matunda haya vizuri kuhakikisha kwamba yanakuwa kwa njia iliyo sahihi. Hivyo basi hivyo basi na vipenda kila wakati na nahakikisha ya kwamba mara nyingi na vichunga vizuri matunda haya. Matund haya unapata ya kwamba jinsi ambavyo yanakua kubwa kila tunda iko na muda wake zaidi. Unapata ya kwamba mara nyingi ndizi ndio hukua haraka kuliko maembe na machungwa. Hivyo unapata ya kwamba maembe na machungwa yanafaa yakue refu kama mti kawaida ili uanze kuota na kutoa machungwa ambayo tunakula sasa. Pia maembe yanakua kwa muda mrefu iwe kama miti pia kama jinsi ambavyo machungwa pia hukua. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi maembe haya yanatusaidaia kila wakati. Hivyo basi tunavichunga vizuri ziwe kubwa kwa sababu yatakapoanza kuota yatatusaidia zaidi. Napata ya kwamba hatutanunua maembe pale dukani ama hatutanunua machungwa ama ndizi kwa sababu sisi wenyewe ndio ambao tunavikuza hivi mimea kila wakati. Hivyo basi jambo la busara na jambo la maana zaidi ni kuhakikisha ya kwamba tunachunga mimea hizi kwa njia iliyo sahihi. Njia ambayo inafaa kila wakati na tunahakikisha ya kwamba yanafanyika kwa njia iliyo sahihi na yanakuwa kubwa kwa wakati uliyo mzuri kila wakati. Naam, hivyo basi napenda matunda haya mi hula matunda haya kila wakati kuhakikisha ya kwamba mwili wangu uko sawa na mwili wangu unakua vizuri kwa jinsi iliyo sahihi.

Naam kutokana na swali hili ee. Jukumu gani ee unalopenda zaidi kazini. Naam ee makazi ni yale mambo ambayo tunafanya kila wakati. Kwaikisha kwamba ee mambo yetu ya nasonga kwa jinzi inayofa. Tunapata mapato yetu ee kila wakati. Hivyo baso unapata ya kwamba mara nyingi ee. Tunafanya jukumu mingi katika kazini kwa kisha kwamba ee tunajikimu kimaisha na tunasonga mbel eee kama wanadamu ambao wanaishi vizuri. Hivyo unapata kwamba ee mara nyingi. Jukumu pale kazini ni mengi sana. Unapata ya kwamba ee kila mtu akona jukumu lake e binafsi kila wakati. Hivyo unapata kwamba mara nyingi majukumu yetu ee ni tofouti kila wakati. Unapata ya kwamba wakati muingine ee tunakisha kwamba majukumu yetu ee ya naenda kama jinsi ambavyo tumevipanga wenyewe. Wakati muingine unapate ya kwamba ee tunaakisha kwamba majukumu yetu ni tufoti tufoti kazini e. Pia unapate ya kwamba kazi amba sisi ufanya wakati mungine. Kuna wakati ya mbapo kazi ni yetu binafsi ama kazi ni ya jami yetu. Hivyo unapate ya kwamba mara nyingi eee. Kazi haya ya natagemea jinsi ambavyo ee tunafanya shuguli yetu kwa akisha kwamba ya nafanyika kwanjia ilio sahihi. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi ee. Unapofanya kazi vizuri. Unapata ya kwamba ee utapata mapato mazuri ee ama ee utajikimu vizuri zaidi. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi. Jukumu ambalo tukona kazi ni tofauti. Unapata kwamba kwa majukumu kama vile kusimamia kazi ama unapata jukumu langu ni kwakisha kwamba kazi flani pali flani ama wakati flani inafanyika kwanjia ilio sahihi na njia ilio ilio nzuri kila wakazi. Hivyo basi unapata kwamba mara nyingi tunaakisha kwamba kazi zetu zinafanyika vizuri kwanjia ilio sahihi na njia ilio nzuri sana. Hivyo basi ee tunapofanya ee kazi zetu kila wakati tunakisha kwamba kazi zetu zinafanyika ee jinsi ambavyo tunaitaji ee wakati mwingi. Namu, ee jambo ambalo nilamana zaidi katika ee majukumu yetu pale kazini. Ni kuwa tunafaa tukwe tumejitolea vizuri kila wakati kwaikisha kwamba ee tunafanya shugulizetu kwa jinsi ambayo inafaa. Jinsi ambayo inapendeza na jinsi ambayo ilio nzuri kila wakati. Kwa sababu ee unapofanya kazi yako ee kwanza kwa kuipenda kazi yako napate ya kwamba mambo yako yatakua vizuri katika kazi ee uta utaongeza cheo yako katika kazi kila wakati. Kwa sababu ee kwanza jua kwamba kutenda wema unatenda wema unenda zako. Hivyo basi ni jambo la busara na ni jambo la maana kwa ikisha kwamba ee. Tunafanya kazi yetu ee kwanjia ilio sahihi. Njiya ambayo inafaa, njia ambayo inapendeza. Hivyo basi ee mara nyingi ee kufanya shuguli yetu. Ni jambo la maana zaidi na ni jambo ambalo ee ni la busara zaidi kila wakati kwa ikisha kwamba mara nyingi tunafanya kazi yetu kwanjia ilio sahihi na njia ambayo inapendeza e. Hivyo basi jukumu ambalo mimi napenda pale kazini ni jukumu la kupewa kusimamia kazi. Hivyo unapata kwama mara nyingi mimi hupenda kusimamia makazi kwa wakati muingi kwa sababu unapo simamia kazi yako unapata kwamba kazi yako inafanyika kwanjia ee ambayo ni nzuri. Njia ambayo ni sahihi. Hivyo basi ee, tunapofanya kazi hizi, tunakisha kwamba ee tunafuraya kazi zetu. Unafanya kazi zetu kwa njia ambayo tunayipenda e na tunaienzi kila wakati. Hivyo basi, majukumu ni mengi pale kazini. Itategemea jinsi ambavyo unafanya kazi yako ee ili kupata ee kupata jukumu fulani. Sababu, ukifanya kazi vibaya, utawai pata jukumu la kusimamia kazi fulani na ukifanya kazi vizuri ee utakuwa unapata ee uwezo wa kusmamia ee makazi wakati mwingi kwa sababu ee tunapo kuwa na uwezo wakusumamia kazi flani vizuri. Unapata ya kuamba ee ni kama kupandishacheo kwa sababu wewe ni kama mwenye kazi ni ile tu unasumamia kazi ya mtu binafsi mtu flani mahali flani. Hivyo basi tufanya kazi zetu vizuri ee kwa nje ilio sahihi Sante.

Naama kutokana na swali hili unashambuliaje tatizo kazini, naam unapata kwamba mara nyingi tunapofanya kazi yetu pale makazini unapata kwamba mambo ambayo yanatendeka vizuri pale kazini ni mingi na pia mambo ambayo yanatendeka vibaya pale kazini ni mengi pia. Hivyo unapatea kwamba mara nyingi jinsi ambavyo tunafanya kazi zetu. Nitofauti kila wakati kwa sababu tunapofanya kazi zetu unapatea kwamba wakati mwingine. Tunafuhia kazi zetu wakati mwingine. Hatufurahii kazi zetu pia. Hivyo basi unapata ya kwamba kupenda kazi niju ya jambo fulani ama kudharau kazi niju ya jambo fulani. Mara nyingi unapatw ya kwamba pale kazini matatizo ni mengi sana. Mimi binafsi ni napo endelea kufanya kazi yangu. Matatizo ni mengi. Hila tu ni jinzi ambavyo tutashambulia matatizo haya. Hili tukue katika njia nzuri na tufrahie mambo yetu ni tofauti pia unapata ya kwamba jinsi ambavyo utachukua tatizo hilo. Na kulifanya liwe jambo zuri kwako. Ni jambo la busara sana kila wakati. Na ni jambo ambalo linafaa kuhakisha kwamba tunafanya kazi shugulizetu jinsi ambavyo tunafaa tufurahie, tunafaa tupende kazi yetu. Hivyo basi wakati mwingi. Tunafaa tukishe kwamba tunapofanya kazi yetu. Tunafanya kazi yetu kwa njia ambayo ni sahihi. Kwanjia ambayo tunafurahia na kwa kisha kwamba mara nyingi tunafanya kazi yetu ipendeze na iwe katika hali nzuri. Hivyo basi kushambulia matatizo ambayo yako pale kazini ni mengi sana kila wakati. Na tunaelewa kwamba jambo zuri aliezi kufanyika bila kukuwa na jambo baya wakati mwingine. Hivyo napata kwamba mara nyingi tunapofanya kazi yetu pale kazini unapata ya kwamba wakati mwingi tunafaa tu hakishe ya kwamba tunafurahia kazi zetu na tunafanya kwa njia ilio sahihi njia ambayo inatupendeza na inatufraisha kila wakati. Hivyo basi mimi binafsi mimi hukwa na matatizo mengi. Tatizo la kwanza ni wakati ambapo mkubwa wangu ameni kazirikia ju ya jambo fulani ambalo halikufanyika kwanjia ilio sahihi. Hivyo basi unapata ya kwamba hio ndio shida ambayo wakati mwingine. Inaeza kufanya huisi ya kwamba au kufanya vizuri ama unaeza kufanya ufutwe kazi. Hivyo basi hio ndio tutazi tatiza ya kwanza pale kazini. Tatizo ya pili unapata ya kwamba kuna watu ambao wanakuja na msongo wa mawazo sana kuhusu jinsi ambavyo familia huitendelea pale nyumbani. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi matatizo yanakua mengi kila wakati. Kwa sababu tunapo fanya shuguli flani ama tunapo kwa njia flani unapata yakuwa mara nyingi unapo kuwa na msongo wa mawazo pale kazini. Shida zinakuwa mingi. Kwa sababu unapo fanya kazi yako haufanyi kazi yako kwa amani vizuri. Unapata ya kwamba mara nyingi unafanya kazi zako ukikumbuka yake ambayo unapitia pale nyumbani hivyo basi ni jambo ambalo si nzuri sana kuwa na mawazo pale kazini jambo la tatu pia matatizo kuhusu matatizo ambayo tunapitia pale kazini ni uhaba wakulipwa pesa ya kutosha pale kazini. Unapata kwamba kila kazi ina utofauti zaidi pale ambapo ni wakati wakulipa kazi hizo. Unapata ya kwamba yule mtu ambaye anafanya kazi ofisini. Hua analipwa zaidi maranyingi kuliko yule mtu ambaye anafanya kazi ya mkono pale nje. Unapata ya kwamba kazi za mkono kuna venye ambavyo kubeba vitu kujenga manyumba pale uko nje. Hivyo basi wakati mwingi yule mtu ambaye ako kwenye ofisini. Unapate ya kwamba analipo pesa mingi kuliko yule ambaye hako nje. Hivyo basi unapata ya kwamba kuna watu wengine hawa toshelezwi na pesa ya kutosha ili kuchunga familia yao kila wakati hivyo unapata kwamba wakati mwingi, watu hutafuta mkobo. Ili waweze kujumuisha katika nyumba zao kila wakati. Naam, asante.

Naam kutokana na swali hili je unapenda kutembea kwa miguu. Naam unapata ya kwamba kutembea kwa miguu njia ambaye ni hali ambayo unatoka kutoka upande moja hadi mwingine bila kutumia jinsi yoyote ya njia yoyote ya kusafiri kama vile gari pikipiki baiskeli treni ama ndenge. Hizi unapata ya kwamba kutembea kwa miguu ni hali ambayo unatembea mwenyewe kutumia miguu zako kutoka upande moja hadi mwingine. Naam kutoka na swali hili unapenda kutembea kwa miguu naam mimi binafsi napenda kutembea kwa miguu zaidi. Unapata ya kwamba mara nyingi ni napo kuwa katika ziara zangu karibu na nyumbani. Wakati ambapo nimehisi ya kwamba siko vizuri kukaa nyumbani sana sana unapata ya kwamba mara nyingi mimi hutoka kuenda matembezi yangu uko nje. Hivyo napata ya kwamba ninapo kuwa nyumbani unapata ya kwamba mimi hupanga jinsi ambavyo ama mahali ambapo nitaenda wakati wowote. Hivyo napata ya kwamba mimi hupenda kukaa nyumbani sana sana mi hupenda kupumzika nyumbani ila wakati mwingine mimi huhisi kuenda tu kutembea pale nje kuona jinsi ambavyo watu huendelea huku nje kuona jinsi ambavyo kama kuna mabadiliko wowote katika mandhari ya huko nje sana sana. Hivyo basi mimi hutoka moja kwa moja kutoka nyumbani hadi pali ambapo nimepanga ya kwamba nitafika huko na nirudi sana sana kutumia mguu wangu kila wakati. Hivyo basi unapata ya kwamba kutembea kwa miguu kwanza ni nzuri sana katika mwili yetu. Kwanza unapata ya kwamba kutembea kwa miguu ni njia ambayo tunafanya mazoezi kila wakati. Unapata ya kwamba tunapotembea na miguu zetu tukutoka upande moja hadi mwingine. Kila mara sisi hufanya mazoezi kuhakikisha ya kwamba mwili wetu uko sawa uko katika hali nzuri ambayo inapendeza. Uko katika hali ambayo tunafurahia kukaa wakati mwingi. Hivyo napata ya kwamba mara nyingi kutembea kwa miguu ni njia ya kufanya mazoezi katika mwili yetu. Kwanza kutembea kwa miguu tunanyorosha misuli yetu ya mwili mzima sana sana misuli ya mguu. Unapata ya kwamba tunapotembea tunahakikisha ya kwamba mwili yetu. Iko katika hali nzuri ya kukaa vizuri ya kuishi vizuri. Hivyo basi kutembea kwa miguu ni jambo la maana sana kila wakati kwa sababu kama njia ya mazoezi tunahakikisha ya kwamba mara nyingi. Mwili wetu uko katika hali ambayo ni nzuri hali ambayo inapendeza. Hivyo basi mimi hupenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni mazoezi. Jambo la pili tunapotembea kwa miguu. Tunanyorosha njia za damu katika mwili yetu. Unapata ya kwamba mara nyingi. Unapokaa tu nyumbani wakati mwingi. Unapata ya kwamba unapokula na kukaa tu unanona. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi. Njia za damu haziko sawa ama haziko katika hali nzuri. Hivyo basi kutembea kutembea kwa miguu. Unanyorosha njia ya damu katika mwili yetu ili kuhakikisha ya kwamba mwili zetu zinafanya kazi jinsi ambavyo ina stahili jinsi ambavyo inapendeza zaidi hivyo unapata ya kwamba mara nyingi sisi hupenda kutembea kwa migu kwa sababu ni njia ambayo tunafanya mazoezi yetu kuhakikisha ya kwamba mwili wetu uko katika hali nzuri pia unapata ya kwamba kutembea kwa miguu huburudisha sana kwa sababu si kama kutembea kwa kwa kwa gari ama pikipiki. Unapata ya kwamba mara nyingi. Tunapo tembea kwa migu. Unapata ya kwamba kama njia ya zoezi pia unapata ya kwamba tunaweza kuona. Kila pali ambapo tunatembelea vizuri kwa sababu tunaenda pole pole. Tunaenda kwa njia ya asteaste. Hivyo basi tunaona mandhari uko inje vizuri. Bila kusumbuka ya kwamba tunapita kwa haraka. Hivyo basi mimi hutembea kwa miguu na mimi kila wakati hutumia miguu wangu kutembea sana sana.

Naam kutokana na swali hili unapenda kujifunza mambo mapya vipi. Naam unapata kwamba mara nyingi tunapokaa hapa duniani. Sisi hupenda kujifunza vitu ambavyo ni vigeni kila wakati unapata kwamba mara mingi tunapoendelea kuishi kuna mambo ambayo yana tendeka ni mageni katika maisha yetu huko nje ambapo wakati mwingi hatuwezi kufikia kwa sababu labda iko katika nchi ingine huko nje iko katika nchi yetu lakini pahali ambapo ni mbali na penye tunaishi hivyo basi unapata ya kwamba mara nyingi mambo mapya yanatendeka wakati mwingi unapata ya kwamba kuna vitu ambavyo vina tengenezwa vipya katika teknolojia yetu sana sana unapata ya kwamba mambo mingi. Yanatendeka kupitia kwa njia teknolojia kwanza wakati huu ambapo teknolojia uko juu sana kuliko kila kitu hapa duniani. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi. Vitu vingi vya teknolojia vinaongezwa hivyo basi wakati mwingi tunaviona pale mtandaoni hivyo unapata ya kwamba wakati mwingi hatuwezi kuviona katika macho yetu lakini tunaviona mtandaoni. Hivyo basi unapata ya kwamba tunapoviona hivi vitu pale mtandaoni unajua kwamba tumejifunza kwamba kuna kitu fulani kimeanzishwa ama kuna chombo fulani kimeanzishwa mahali. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi vitu hivi ambavyo ni vipya tukiviona pale mtandaoni tunajifunza kwamba kuna chombo kipya ambacho kimefika ama kuna teknolojia mpya ambayo imeanzishwa hio ni kama njia ya kujifunza naam eeh kuhusu hii swali mimi kibinafsi napenda kujifunza mambo mapywa kila wakati. Unapata kwamba mara nyingi, mimi hukaa sana katika kwenye mtandao wakati mwingi kwa sababu mimi hupenda kukua kwenye mtandao wakati mwingi. Unapata kwamba, tunapo endelea kuka apale mtandaoni kuna vitu vingi ambavyo vina anzishwa hapa duniani ambayo inatupendeza na inatufunza kwamba tunapo endelea kuishi kuna mambo mengi ambayo yanaongezwa kila wakati. Unapata kwamba wakati mwingi. Kuna vyombo vya habari ambavyo vinaonesha jinsi ambavyo vitu vipya vina tengenezwa. Jinsi ambavyo vilipangwa ili vitengenezwa. Jinsi ambavyo vilianzishwa. Hivyo unapata kwamba vyombo hivi vya habari tunapata kwamba ni pali ambapo wakati mwingi tunatumia kujifunza mambo ambayo yanaendelea ama mambo ambayo yameaanzishwa mahali fulani. Wakati ninapoendelea mwingi tunapokuwa pale mtandaoni tukiziona tukiziona video ambavyo vimetengenezwa. Kuziona filamu ambavyo vimetengenezwa wakati mwingi unapata ya kwamba tunapata ya kwamba wakati mwingi tunakuja kuviona vitu ambavyo vimeanzishwa kila wakati. Unapata kwamba mara mingi tunapopanga shughuli fulani tunahakikisha ya kwamba shughuli hizi. Tunavipenda wakati mwingi. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi shughuli mingi tunapo ziona pale mtandaoni. Unapata ya kwamba tunavipenda zaidi. Tunafurahia kwasababu zinapendeza wakati mwingi hivyo unapata kwamba pale mtandaoni jambo fulani mpya inapo anzishwa unapata ya kwamba tunapata kuona kujua jinsi mambo fulani yameanzishwa mahali fulani hivyo unapata ya kwamba wakati mwingi vitu vinapo anzishwa unapata kwamba unapata kwamba tunajifunza mambo mingi pale mtandaoni. Tunajifunza jinsi ambavyo wakati mwingi tunapenda kila wakati. Naam wakati mwingi kila wakati shuguli zetu ambazo tunafanya hapa duniani. Tunafurahia na tunavipenda zaidi. Hivyo unapata kwamba mambo mingi yanapo anzishwa tunafurahia kila wakati shughuli hizo na hivyo unapata kwamba tunapopenda shughuli hizi tunafurahia kila wakati na tunazipenda.

Naam, kutokana na swali hili ni malengo gani unayo kwa kazi yako? Naam, wakati mwingi unapata kwamba katika kazi zetu, ambazo tunafanya wakati mwingi, tuna malengo mengi zaidi kila wakati ambayo tunapofanya mambo haya tunapata kwamba wakati mwingi tuna njia ambayo wakati mwingi tunahitaji kufanya kazi zetu, tuna jinsi ambavyo tunataka tufanye kazi zetu. Hivyo basi malengo yetu katika kazi ni ni tofauti. Kwa sababu, unapata kwamba mtu ana lengo fulani katika kazi yake. Mimi nina lengo fulani katika kazi yangu. Hivyo unapata kwamba mara nyingi, tunapo kuwa na malengo yetu pale kazini, tunayo jinsi ambavyo tunafanya kazi zetu kuhakikisha kwamba malengo yetu yanafikiwa kwa njia ilio sahihi, kwa njia ambayo tunapenda. Hivyo basi wakati mwingi tunapenda malengo yetu ambayo inatupendeza, ambayo tunazipenda kila wakati. Hivyo basi mimi binafsi malengo yangu pale kazini. Ni kuhakikisha kwamba wakati mwingi kazi zangu zinafanyika kwa njia ilio sahihi. Pia lengo langu pale kazini ni kuhakikisha kwamba naweza kukimu maisha yangu, naweza kukimu familia yangu kila wakati. Hivyo basi wakati mwingi ninapo pata hizi malengo yote ambayo nahitaji katika maisha yangu wakati mwingi. Napenda zaidi hivo, nafurahia hivo. Hivyo basi malengo yetu ni tofauti kila wakati pale kazini. Hivyo basi, mimi nina malengo mingi pale kazini ambapo, kwanza nina mahitaji ambazo nafaa kukuwa nazo. Hivyo napata kwamba mara nyingi mimi katika mahitaji ambayo nahitaji wakati mwingi unapata kwamba kuna kulipa karo ya watoto, kuna pia kununua chakula, kuna pia biashara ambazo nahitaji kuanzisha pale nyumbani, hivyo unapata kwamba ninapofanya kazi zangu, nina lengo ambalo nataka kuhakikisha kwamba, natimiza malengo yangu pale katika kazi zangu kila wakati. Kukuwa na lengo ama malengo sana sana ni jambo ambalo ni la maana zaidi. Hivyo unapata, kwamba mara nyingi tunapokuwa na malengo haya sisi hupenda kuhakikisha kwamba tunatimiza malengo yetu kila yetu kuhakikisha kwamba, tunapata mahitaji ambayo tunahitaji, hivyo unapata kwamba wakati mwingi. Tunapopata kupata lengo ambalo tulikuwa tunapanga, tunafurahia zaidi kwa sababu ukipata kitu ambacho ulikuwa unataka sana sana ni jambo ambalo unafurahia sana na ni jambo ambalo lina maana zaidi kila wakati. Hivyo basi malengo yetu hukuja kwa njia tofauti unapata kwamba mara nyingi mimi niko na kazi ambazo nafaa kufanya pale nyumbani. Unapata ya kwamba kuna mambo ambayo nafaa kuanzisha kama biashara. Kuna biashara ya kuchunga kuku, biashara ya kununua ng'ombe ambao tutakuwa tunawakama ili tuweze kupata maziwa ya kunywa sisi wenyewe. Naya kuuza pia ili tupate mapato ya siku, hivyo unapata ya kwamba wakati mwingi malengo hayo ndiyo ambayo tunahitaji sana maishani mwetu kila wakati. Hivyo basi wakati mwingi tunapotimiza haya malengo unapata kwamba tunafurahia kazi zetu na inatupendeza zaidi wakati mwingi. Hivyo basi, kila wakati tunapokuwa na malengo tofauti. Tunatumia haya malengo kuhakikisha kwamba, tunatimiza kila shughuli ambayo tukonayo. Tunatimiza kila jambo ambalo tunalipenda zaidi. Naam, hivyo basi kukuwa na malengo katika maisha yetu ni jambo la maana zaidi. Na ni jambo la busara kila wakati. Hivyo basi, malengo yetu ni njia tofauti. Hivyo basi, tunapofanya kazi tunahakikisha kwamba tunapata malengo yetu na tunahakikisha kwamba tunajikaza kila wakati na kila siku. Hivyo basi, kukuwa na malengo ni jambo la maana zaidi na jambo la busara. Asanti.

Naam kutokana na swali hili unapendelea mahali pa kimya au pa kelele. Naam kutokana na swali hili unapata ya kwamba ni meulizwa kama napenda kukaa penye kuna kelele ama kukaa penye kuna kivuli kidogo. Hivi unapata ya kwamba mara nyingi kutokana na kazi ambazo tuko nazo ama majukumu ambayo tunafaa tutimize unapata ya kwamba mara nyingi jinsi ambavyo tunakaa, ndivyo ambavyo tunahitaji kukaa katika maisha yetu. Naam, wakati mwingi unapata ya kwamba mimi binafsi mimi hupenda kukaa penye hakuna kelele mingi penye kumetulia vizuri. Hivyo basi mimi wakati mwingi napenda kukaa penye kuna kivuli sana sana. Naam, hivyo basi penye kuna penye ni pakimya sana sana. Unapata kwamba unapokuwa penye kuna kimya. Unapata kwamba wakati mwingi shughuli zako zinafanyika jinsi ambavyo inafaa. Hivyo unapata ya kwamba wakati mwingi hakuna kusumbuliwa na makelele. Unapata sana sana wakati mwingi kazi ambazo sisi hufanya sana sana ni kazi ambazo sisi wenyewe tunapenda. Sisi wenyewe tunafurahia kila wakati. Hivyo unapata kwa mba wakati mwingi. Kazi zetu zinahitaji ukimya kazi zetu zinahitaji utulivu. Hivyo basi wakati mwingi mimi hupenda kukaa kwenye kimya kuhakikisha ya kwamba naweza kutimiza kufanya kazi yangu kwa njia ambayo inafurahisha njia ambayo inanipendeza sana sana hivyo basi mimi ninapokaa penye kuna kimya unapta ya kwamba mimi hufurahia sana maisha yangu wakati mwigi kwa sababu ninapo kaa katika pahali ambapo ni pazuri. Pahali ambapo ni pahali ambapo ni penye na penda zaidi unapata kwamba wakati mwingi. Mimi hukaa mahali huko kuhakikisha kwamba nakaa vizuri. Mambo yangu yanafanyika kwa njia ambayo ni sahihi. Hivyo basi pahali penye kuna kimya ni pahali ambapo inanipendeza zaidi. Ni pahali ambapo nafurahia kila wakati. Naam hivyo unapata kwamba wakati mwingi. Penye kuna ukimya pia ni penye kuna utulivu. Unapata kwamba miili yetu inakaa vizuri. Tunapokaa penye kuna kimya. Hivyo unapata ya kwamba wakati mwingi tukikaa penye kuna kimya unapata ya kwamba tunafurahia maisha. Tunapenda maisha yetu vizuri wakati mwingi kazi zetu zinafanyika vizuri penye kuna kimya hivyo sanasana mimi hukaa penye kuna kimya kwa sababu kazi yangu mingi unapata ya kwamba haihitaji ni kae penye kuna kelele. Hivyo nahakikisha ya kwamba natafuta penye kuna ukimya ili niwezo kufanya kazi yangu kwa amani. Niwezo kufanya kazi yangu kwa furaha. Niwezo kupenda kazi yangu kila wakati kwa sababu wakati kazi zangu zinafanyika kwa njia iliyo sahihi ama njia ambayo napenda zaidi unapata kwamba mara nyingi mimi hufanikiwa na kazi zangu ambazo mimi hufanya hivyo basi wakati mwingi kazi zangu zinafanyika vizuri ni kikaa penye kuna mambo mazuri ama utulivu vizuri wakati mwingi. Hivyo basi kufanya kazi wakati mwingi ni jambo ambalo mimi hupenda sana sana na ni jambo ambalo mimi hufurahia wakati mwingi. Naam, hivyo basi, pahali penye kuna utulivu ni pahali mzuri kwa watu ambao wako na kazi aina fulani ama wako na kazi ambayo tunapenda zaidi kila wakati. Hivyo basi, utulivu ni jambo ambalo ni nzuri sana katika maisha yetu. Ukimya ni mambo ambayo tunapenda zaidi katika maisha yetu kila wakati. Hivyo basi jambo nzuri ambalo mimi napenda zaidi ni kukaa penye kuna kimya, kutulia penye kuna ukimya na hivyo kazi mingi zangu zinafanyika kwa njia ambayo nahitaji. Hivyo basi nafanikiwa wakati mwingi na pia napata uwezo wa kufikiria kuhusu jambo ambalo nafanya vizuri ninapokaa penye kuna kimya wakati mwingi hivyo basi kukaa kwenye ukimya ni jambo ambalo ni nzuri na ni jambo ambalo ni la maana zaidi kila wakati naam hilo ndilo ambalo napenda zaidi.

Naam kutokana na swali hili kipindi gani cha televisheni unachokipenda. Kwanza unapata kwamba kipindi ni filamu ambavyo vimetengenezwa ili wakati mwingi zitazamwe pale televisheni na watu kawaida. Unapata ya kwamba kuna filamu haina tofauti ama vipindi haina tofauti kuna vipindi ambavyo vinaonyesha jinsi ambavyo mambo mabaya kama mashetani yanapoandama watu. Kuna vipindi ambavyo zinaonesha jinsi ambavyo sisi kama wanadamu tunaishi hapa duniani kwa kufanya makosa mingi. Kuna vipindi ambavyo ni vya michezo ambayo kuna haina mingi ya michezo kama vile kuna baseboli, kuna volleyboli, kuna kandanda, kuna riadha. Kuna kuendesha magari, kuendesha pikipiki za, kukimbiza hivyo napata ya kwamba mara nyingi. Kuna pia haina za michezo ambazo ni vipindi vya pia pale televisheni. Kuna pia vipindi ya jinsi ya mafunzo kama ambayo wakati mwingi kuna mafunzo ya darasani. Napata ya kwamba mara nyingi tunapo kuna mafunzo ambayo yanafanyika pale kwenye mtandao ama katika televisheni zetu kama ambayo iko kwenye citizen television ambayo ni pia hii unapata ya kwamba inafunza watu jinsi ya kufanya mazoezi. Pale nyumbani ya kwamba si lazima wakati mwingine uende pale ambapo unaezafanyia mazoezi. Ila unaeza fanya mazoezi yako pale nyumbani kila wakati. Kuhakikisha kwamba mwili zetu ziko katika hali nzuri kila wakati. Tunaendelea vizuri katika afya yetu kila wakati. Hivyo basi unapata ya kwamba mara nyingi michezo mara nyingi haya vipindi ni ambayo tunavipenda zaidi. Na pia mimi na ienzi zaidi vipindi mingi pale televisheni. Naam, unapata kwamba vipindi ambavyo mimi hupenda pale televisheni. Kwanza ni vipindi vya mpira. Ama vipindi vya michezo ambayo ni ya kandanda wakati mwingi. Unapata kwamba mimi napenda mchezo wa kandanda zaidi. Hivyo basi wakati mwingi mimi huchukua wakati mkubwa sana kuwa na jinsi ambavyo wachezaji ambao walikuwa wa kitambo na wachezaji ambao ni wa sasa hivi. Jinsi ambavyo wanacheza michezo yao. Unapata ya kwamba mara nyingi vipindi vya mchezo ni vipindi vizuri sana ambayo tunaambiwa kwamba tuhakikishe kwamba tunacheza michezo haya. Ili wakati mwingi Itusaidie. Pia unapata ya kwamba tunapoviona michezo haya. Tunajifunza mengi kila wakati. Kwanza unapata ya kwamba mara nyingi vipindi hivi ni ambayo tunapenda zaidi kila wakati. Kwa sababu tunapocheza michezo hayo. Unapata ya kwamba tunafanya mazoezi. Tunajiburudisha pia. Hivyo unapata kwamba mara nyingi. Michezo ya kandanda ni mchezo ambao mimi hupenda sana. Unapata kwamba mara nyingi televisheni ambayo mimi huonea hayo michezo wakati mwingine. Unapata kwamba kuna yenye inaitwa Supersport Ambayo hiyo ni kipindi kamili ambacho unaeza onea michezo ya kandanda kila wakati. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi mchezo ya kandanda ni mchezo ambao tunapenda kila wakati. Kwa sababu inapendeza, inatufunza mambo mengi. Tunafurahia sana kila wakati kuziona michezo hizi na ya kwamba tunapenda michezo hii sana. Mimi binafsi kwanza mimi napenda michezo mingi. Pia kuna vipindi ambavyo ni vipindi vya muziki mimi pia napenda muziki. Hivyo unapata ya kwamba mimi hupenda kuwa na vipindi ambavyo ni vya muziki pia kwa sababu napenda muziki jinsi ambavyo waimbaji wanaendelea katika maisha yao. Unapata ya kwamba wakati mwingi michezo mingi ambayo zinacheza pale mtandaoni unapata ya kwamba mara nyingi unapata ya kwamba muziki mingi zinachezwa pale televisheni zaidi. Hivi unapata ya kwamba wakati mwingi ninapofanya kazi zangu pale nyumbani. Mimu huiskiza muziki. Hivyo basi, kazi yangu inafanyika kwa uzuri. Na pia sichoki kufanya kazi yangu kila wakati. Naam, napenda vipindi vya televisheni sana.

Naam kutokana na swali hili unafanya nini wakati umeme unapokatika, unapokatika. Naam unapata kwamba umeme ni moto ambayo tunatumia wakati mwingi kuwasha mataa zetu ili tunatumia wakati wa usiku sana sana. Kwa sababu bila umeme hatuwezi kuwa na taa ambayo itatupa mwangaza. Hivyo unapata kwamba wakati mwingi. Umeme ni kitu ambacho wakati mwingine unaeza katika kwa sababu ya sababu moja ama nyingine. Hivyo unapata kwamba wakati mwingine unapokatika unaeza enda sana ama uende tu kidogo na urudi. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi. Umeme unaeza kukatika wakati wowote ama ukiwa pahali popote. Hivi unapata ya kwamba usipokuwa umejiandaa ya kwamba umechaji tochi yako hivi unapata kwamba wakati mwingi stima unapopotea utakuwa kwenye giza hivi unapata kwamba mimi wakati mwingi mimi huhakikisha kwamba nimejiandaa kutokana na umeme ambao unaeza enda wakati wowote kwanza mimi huhakikisha kwamba mimi nachaji tochi yangu ili kuhakikisha kwamba umeme unapoenda niko na tochi ambayo naeza tumia wakati wowote. Pia unapata kwamba wakati mwingine umeme unapokatika unapata kwamba wakati mwingi. Mimi huhakikisha kwamba simu yangu ama rununu yangu iko na moto ya kutosha kwa sababu ukiwa na moto wa kutosha unapata kwamba wakati mwingi. Siwezi teseka kukuwa na mwangaza wowote kwa sababu mimi nitatumia simu yangu. Kukuwa na mwangaza pale nyumbani wakati mwingi. Hivyo unapata kwamba mara nyingi. Umeme kupotea unatupata wakati wowote bila sisi kutarajia ama bila sisi kujua. Hivyo basi wakati mwingi unapokuwa umejitayarisha kwa kupotea kwa umeme ama kukatika kwa umeme. Unapata kwamba unapokatika unapata kwamba huwezi kuwa na taabu yoyote. Katika kazi yako ama unapopanga shughuli fulani mara nyingi. Naam unapata ya kwamba umeme unapokatika inafai ikupate kama umejipanga vizuri. Hakikisha ya kwamba uko na taa ambazo utatumia wakati ambapo umeme umekatika. Pia hakikisha kwamba simu ama rununu yako iko na moto ya kutosha kwa sababu kukiwa na moto ya kutosha, unapata ya kwamba wakati mwingi. Simu yako itakuwa katika hali nzuri ya kwamba simu yako itakuwa katika hali nzuri ya kukuwa na moto ya kutosha kwa sababu mambo yanapofanyika hivo unapata kwamba utafurahia sana kila wakati. Na itakupendeza zaidi. Naam. Hivyo basi unapata ya kwamba wakati mwingi. Rununu zetu tunazotumia kila wakati katika mambo mengi. Kwa njia ambayo tunafurahia hivyo basi unapata ya kwamba kila wakati sisi hupenda kukuwa na moto ama kukuwa na umeme kwenye simu zetu ama rununu yetu kila wakati kwa sababu unapokuwa nao unaeza tumia kila wakati kwa mambo mengi ambayo yanakupendeza. Hivyo wakati mwingi unapata ya kwamba sisi hutumia umeme kuleta mwangaza. Pia sisi hutumia umeme kupikia sisi hutumia umeme. Kutumia katika mitambo zetu ambazo ni za kiteknolojia wakati mwingi. Hivyo unapata kwamba bila umeme kuna vitu vingi ambavyo hatuwezi kuvipata. Hivyo basi wakati umeme umepotea unapokatika mimi hukuwa tayari kila wakati na simu yangu ambayo imejaa moto pia unapata ya kwamba niko na tochi ambazo ama mataa ambazo huchajiwa ili nikuje nitumie baadaye katika shughuli zangu. Ama kutokuwa kwenye giza wakati mwingi pale nyumbani. Hivyo basi wakati mwingi mimi hukuwa nimejipanga vizuri kupotea kwa umeme ama kukatika kwa umeme. Hivyo basi sina shida yoyote wakati mwingi umeme unapopotea kwa sababu mimi hukuwa nimejipanga vizuri kuhakikisha kwamba shughuli zangu kuwe na giza ama kusikuwe na giza. Shughuli zangu zinafanyika kwa njia iliyostahili. Na kwa njia ambayo nimepanga mwenyewe. Asante.

Naam, kutokana na swali hili zuri ambalo nimeulizwa la unafanya nini wakati wa msongo wa kazi. Naam, unapata kwamba wakati mwingi kuna wakati ambapo kazi zimekua mingi hivyo kwamba unapata kwamba mambo mengi yanasongamana pale kazini. Unapata ya kwamba inafaa uandike ripoti mahali fulani kisha kidogo kidogo. Kazi ingine inatokea kwamba unafaa usaidiane kubeba vitu fulani itoke upande moja hadi mwingine kidogo kidogo ukikaa bila hata kupumzika umeitwa na bosi wako ya kwamba kuna kazi fulani unafaa kumfanya mahali. Hivyo unapata ya kwamba mambo hayo yote yatokutana kwa pamoja. Yanaleta msongo katika pale kazini. Hivyo unapata kwamba wakati mwingi kwanza haya maneno yanafanyika pale ambapo mko kidogo katika kazi yenyu ama hamko wengi katika kazi yenyu, unapata ya kwamba wakati mwingi kazi inafanyika pole pole na kazi haifanyiki kwa jinsi ambavyo imepangwa, jinsi ambavyo inafaa. Hivyo basi wakati mwingi kukua na msongo pale kazini ni jambo ambalo linasikitisha wakati mwingi kwa sababu badala ya kazi kufanyika kwa njia iliyo, ile ambayo imapangwa vizuri kwa njia ambayo inastahili, unapata ya kwamba mambo haifanyiki kwa njia ambayo tumepanga vizuri kila wakati. Hivyo basi unapata kwamba mara nyingi msongo pale kazini jambo la kawaida kwa sababu unaweza pata kwamba wafanyikazi wengine hawakuwa karibu wakati huo. Hivyo basi kazi inakuwa mingi kwa yule ambaye umebaki pale wakati mwingi. Hivyo basi jinsi ya kujipanga katika kazi hizi zinapokuwa mingi. Ni jambo la maana zaidi kwa sababu, unapopanga kazi yako vizuri unahakikisha kwamba mambo yako yanasonga kwa njia ambayo inastahili, kwa njia ambayo inakupendeza we mwenyewe. Hivyo unapata kwamba msongo wa kazi unapotokea na inapata kwamba umejipanga vizuri, unapata kwamba mambo yako yanakuwa rahisi kila wakati. Yanakuwa yenye busara ya kwamba umepanga vizuri shughuli zako, umehakikisha kwamba shughuli zako zinafanyika jinsi ambavyo imepangwa, jinsi ambavyo inafaa vizuri. Hivyo basi wakati mwingi kunapokuwa na msongo wa kazi tunafatwa kisha kwamba tunashughulikia kazi zetu kwa njia tofauti kuhakikisha kwamba kazi zetu zinafanyika kwa njia ambayo sisi wenyewe tunapanga, njia ambayo tuweze teseka katika shughuli zetu. Hivyo basi mambo yanakuwa vizuri wakati ambapo kazi zetu zinafanyika kwa njia ambayo tuna, inastahili, njia ambayo tunapenda zaidi. Hivyo unapata kwamba kujipanga wakati mwingi ni jambo la maana zaidi pale kazini kwa sababu unapopanga kazi yako vizuri unapata kwamba mambo yako yanafanyika kwa njia ifaavyo, kwa njia ambayo tunapenda zaidi. Hivyo basi kujipanga katika kazi ambazo zinaweza kuwa mingi pale makazini unapata kwamba ni jambo ambalo ni la maana zaidi na ni jambo ambalo ni sahihi kila wakati. Hivyo basi unapata kwamba wakati mwingi kazi zetu zinafanyika kwa njia ambayo tunapenda wenyewe, njia ambayo tumepanga wenyewe. Hivyo basi, tunapopanga kazi zetu kwa njia ambayo inatufurahisha, njia ambayo tunaipenda zaidi unapata kwamba mara nyingi kazi zetu zinafanyika kwa njia iliyo sambamba, kwa njia ambayo tunafurahia na njia ambayo inatupendeza, naam. Msongo wa kazi inafaa itupate kama tumejipanga vizuri. Hivyo basi mambo yetu inakuja inakuwa rahisi kwa sababu tunapopanga kazi yetu vizuri, unapatea kwamba mambo yetu inafanyika kwa njia ambayo tunapenda zaidi. Hivyo basi kupanga kazi vizuri ni jambo ambalo ni la maana zaidi kila wakati. Kuhakikisha kwamba tunafanya kazi yetu vizuri, kwa njia ambayo inapendeza na njia ambayo tunafurahia sana, naam. Hivyo basi kujipanga ni jambo la maana zaidi kila wakati katika kazini. Asa.

Naam, kutokana na swali hili, unapenda kufanya nini na familia yako? Naam, unapataa ya kwamba, mimi binafsi nina familia yangu, nina watoto wangu, nina wazazi wangu pia, hivyo unapata ya kwamba, nina bibi yangu pia nayo, hivyo unapata kwamba mara nyingi, tunafaa tukue na njia tofauti ya jinsi ambavyo, sisi hukaa ama yale mambo ambayo sisi hufanya wakati tukona familia yetu pale nyumbani kila wakati, hivyo napata ya kwamba mara nyingi kukuwa na wazazi wetu ni jambo ambalo, ama uko na familia yetu ni jambo ambalo, ni la maana zaidi kula wakati kuhakikisha ya kwamba, wakati mwingi kazi zetu tunafanya tukiwa na familia yetu hivyo napata ya kwamba tunapokuwa na familia zetu, kuna yale kazi ambayo tunapokaa pamoja, tunafanya kwa pamoja na kisha ya kwamba tunamaliza shughuli zetu kwa pamoja kama familia, hivyo unapata ya kwamba ni jambo la maana zaidi kukuwa na familia yako kila wakati. Hivyo unapata kwamba mara nyingi, tunapokuwa na familia yetu unapata kwamba shughuli zetu mingi tunazofanya ni shughuli ambazo tunafanya kwa njia ilioyo sahihi kwa njia ambayo tunaipenda zaidi. Hivyo basi, mambo haya ni mambo ambayo tunapofanya kila wakati tunahakikisha kwamba kazi zetu tunazimaliza kwa njia ambayo inapendeza zaidi. Hivyo basi mara nyingi unapata ya kwamba, kazi zetu zinafanyika kwa jinsi ambayo sisi wenyewe, tunapanga jinsi ambayo sisi wenyewe, tunafanya. Hivyo basi tunapofanya kazi yetu wakati mwingi, tunashughulikia kazi yetu kwa njia ambayo. Tunaipenda zaidi. Hivyo basi wakati mwingi, kazi zetu tunazifanya vizuri na tunazifanya kwa njia ambayo, inatupendeza, njia ambayo tunazipenda wenyewe. Hivyo wakati mwingi unapata kwamba kazi zetu tunapofanya tunahakikisha kwamba tunapokuwa na familia zetu tunapanga mikakati jinsi ambavyo, tutaleta familia yetu ikuwe kubwa vizuri, tutakuza familia yetu kila wakati kuhakikisha kwamba, mambo mengi ambayo tunafanya inatusaidia familia yetu na hivyo unapata ya kwamba wakati mwingi tunapofanya shughuli zetu ili tuweze kufanikisha familia zetu ama tunafanikisha shughuli ya familia yetu, unapata ya kwamba wakati mwingi, mambo haya yanapendeza zaidi yanatujenga kila wakati, tunahakikisha ya kwamba, tunafanikiwa katika kila jambo ambalo tunafanya. Hivyo basi ni jambo la maana na la busara zaidi kuhakikisha kwamba tunapo kuwa na familia zetu, shughuli zetu mingi tunafanya wakati ambapo, sisi wenyewe tumejipanga. Sisi wenyewe tumeweza kutenga yale yote ambayo, tutatumia katika kazi zetu wakati mwingi. Hivyo basi, jambo ambalo ni la furaha zaidi ni kwanza kukua na familia yetu. Unapata kwamba tunafurahiya maisha vizuri. Tunafanya maisha yetu iwe rahisi. Kazi zetu tunazitenda kwa njia ambayo tunafurahiya kila wakati. Hivyo basi, jambo ambalo linafurahisha zaidi ni kuhakikisha ya kwamba tunapokuwa na familia yetu tunafanya kazi zetu jinsi ambavyo tunapanga sisi wenyewe. Jinza ambavyo tunafraya sisi wenyewe. Hivyo basi mara nyingi, shughuli nyingi ambazo tunafanya kila wakati ni kuhakikisha ya kwamba tunafanya ili kuweza kutimiza malengo ya nyumba yetu. Malengo ya kuhakikisha kwamba kila jambo ambalo tunafanya, tunazitengeneza ikae vizuri. Hivyo basi tunapokuwa na familia zetu, tunaenda katika matembezi, tunafanya kazi ya nyumbani, tunajiburudisha wakati mwingine kuhakikisha kwamba mambo yetu yanasonga vizuri kila wakati. Na tunafurahiya maisha yetu kila siku. Hivyo basi, jambo ambalo ni la maana zaidi, kila mara nyingi ni kukuwa na familia yetu na kuhakikisha kwamba tunafanya kazi tukiwa pamoja na tunakaa kwa pamoja kila wakati. Naam.

Naam kutokana na swali hili unasomea wapi habari mtandaoni naam unapata kwamba mtandao ni aina ya teknologia ambayo vitu vingi kama habari mafunzo michezo na kila jambo ambalo linatumia teknolojia inawekwa pale kwenye mtandaoni. Na unapata ya kwamba kuna aina nyingi ya mtandao ambazo sisi wenyewe binafsi hutumia katika shughuli zetu kila wakati. Kwanza unapata ya kwamba kuna mtandao ambao ni kama Facebook, kuna WhatsApp, kuna Twitter, kuna TikTok, kuna Instagram, kuna YouTube. Hivyo unapata ya kwamba mitandao hizi tunazitumia sana sana kuongea na watu pale inje. Sana sana unapata ya kwamba mara nyingi tunatumia kuongea na watu ambao wako inje ya nchi. Ama pia kuna marafiki zetu ambao tuko nao ndani ya nchi. Lakini unapata ya kwamba sana sana hao wa ndani ya nchi hatutumi sana mitandao kuongea na wao zaidi. Hivyo unapata ya kwamba mitandao iko katika njia tofauti hivyo basi kutokana na swali kama ambavyo nimesema mitandao mingi inayo mafunzo zaidi pale ndani unapata ya kwamba mitandao nyingi iko na njia ambayo tunajifunza vitu mingi huko kila wakati. Unapata ya kwamba mara nyingi mitandao kama vile YouTube. Huko ndo mafunzo mengi yako pale ndani. Unapata ya kwamba unaezajifunza kila jambo ambalo unataka. Kama ni jinsi ya kufanya kazi flani. Kama ni jinsi ya kupita mtihani wakati mwingi pahali flani. Kama ni jinsi ambavyo unaeza jiandikisha katika makazi ambayo yanafanyika pale inje. Pii unapata ya kwamba mitandao hizi pia wakati mwingi wanapoweka ile kazi mpya ambayo wameitengeneza pia. Unapata kwamba wakati mwingi tunapata pia ripoti pale kwenye mitandao sana sana. Hivyo basi jambo la busara na jambo la maana zaidi ni kwamba wakati mwingi. Tunayo makazi mingi, tunayo mitandao ambayo yanatufunza mambo mengi. Mimi binafsi, mimi hupenda kuingia pale mtandaoni kufanya kazi yangu sana sana. Unapata ya kwamba kuna kazi ya mtandao ambayo mimi hufanya wakati mwingi. Kuna kazi pale inje ambayo mimi wakati mwingi mimi hufanya kwamba kila wakati ninapofanya kazi hizi, unapata kwamba najifunza mengi pia unapata ya kwamba wakati mwingi ninapo funza kuhusu kazi flani huko inje. Pia unapata kuamba wakati mwingine. Mimi hufanya kazi hizi nikipenda zaidi kila wakati. Hivi unapata ya kwamba wakati mwingi kazi zangu mimi hufanya pale mtandaoni unapata ya kwamba ni kazi ambazo zinanilipa pole pole. Zinanilipa kwa njia ambayo nafurahia zaidi kwa sababu ninapofanya kazi unapata ya kwamba mara nyingi mimi huhakikisha kwamba natimiza kazi zangu jinsi ambavyo mimi naipenda mwenyewe hivyo basi. Ninapo pata kufanya kazi zangu pale inje unapata ya kwamba wakati mwingi. Nafurahia kazi zangu. Napenda kazi yangu. Hivyo basi. Makazi zinapo kuwa mingi. Unapata kwamba mimi nafanya shughuli zangu kwa jinsi ambayo naielewa. Pia unapata kwamba habari nyingi kuhusu mambo mingi kama vile michezo ajali, hali ya anga, makazi. Unapata ya kwamba mitandao mingi kama vile YouTube inanipa habari ya hizo vitu zote kila wakati. Unapata ya kwamba kukaa kwenye mitandao ni jambo la maana kwa sababu unajifunza mambo mengi pale mitandaoni kuhakisha ya kwamba kazi zako ambazo unafanya. Unazifanya kwa njia ambayo inastahili. Kwa njia ambayo inakufuraisha, kwa njia ambayo unayipenda zaidi. Hivyo basi, kufanya kazi pale mtandaoni ni jambo ambalo nalipenda zaidi. Nalifurahia na najikaza kuhakisha kwamba kazi zangu ambazo nafanya pale mtandaoni zinaenda vizuri, zinafanyika kwa njia ambayo napenda mwenyewe. Zinafanyika jinsi ambavyo nafurahia kila wakati na pia nahakikisha kwamba kazi nyingi ambazo mimi nazifanya pale mtandaoni na wazipata habari zake. Kila wakati pale YouTube Twitter, Instagram. Hivyo hivyo. Hivyo basi. Hizo ndo pahali ambapo mimi husomea habari pali mtandaoni aSanti.

Naam, kutokana na swali hili zuri ambalo nimeulizwa, unasharekea siku yako ya kuzaliwa vipi. Naam, unapata kwamba mara nyingi, kila mtu ako na njia tofauti ya jinsi ambavyo, anasharekea siku yake ya kuzaliwa. Unapata kuamba mara nyingi, kuna watu ambao wanaposherekea siku yao ya kuzaliwa, wanaenda matembezi mahali flani unapata kwamba wanaenda pahali kama vile pakuji vinjari sana sana huku penye niko unapata kwamba kuna penye inaitua Lobo Village kuna penye inaitua Tira, Riverside Desert hivyo basi unapata kwamba wakati mwingi watu ambao usherekea siku yao ya kuzaliwa wakati mwingi huenda huko pia unapata kwamba watu wengine pia usherekea siku yao ya kuzaliwa pale nyumbani pamoja na familia yao kukata keki kusherekea pamoja hivi unapata kwamba kila mtu akona njia tofauti ya kusherekea siku yao ya kuzaliwa naam mimi binafsi pia mimi nko na njia zangu ya kusherekea siku ambayo ni nazaliwa unapata kwamba kuna wakati mwingine mimi huenda pahali ambapo ni mbali ambapo naeza enda kusherekea pamoja na familia yangu wazazi wangu na mimi ambapo tunaenda tunakata keki pamoja huko, tunafanya sherehe kidogo huko. Mahali ambapo, tunaeza kujivinjari vizuri. Tunaeza kufurahia siku kwa sababu, siku ya kuzaliwa ni siku ambayo ni siku ya maana sana. Na unapata kwamba wakati mwingi, siku ya kuzaliwa ni siku ambayo wakati mwingi. Tunagaa tusherekee kwa njia ambayo ni sahihi ambayo. Tuna furahia njia ambayo kila wakati tunahakikisha kwamba. Mambo yetu ambayo tunapanga kila wakati inafanyika kwa jinsi ambayo. Sisi wenyewe tunapanda sisi wenyewe tunapenda kuipanga hivyo. Hivyo unapata kwamba kusherekea siku ambayo umezaliwa. Nijambo ambalo nila maana zaidi na nijambo mbalo tunalienzi na kulifurahia kila wakati. Hivyo basi jinsi ambavyo mimi usherekea kwanza ni ya kwamba tunaandaa hiyo siku kwa mapochopocho zaidi kwakikisha kwamba siku hiyo tunafurahia kukula vizuri. Hivyo unapata kwamba wakati mwingi. Tunapo kula vizuri. Tunakikisha kwamba Tunafurahiya Kila jamba ambalo tunafanya kila wakati kwakikisha kwamba tunapo sherekea siku yangu ya kuzaliwa. Tunasherekea kwa njia tofauti. Njia ambayo tunaipenda zaidi. Njia ambayo tunaienzi kila wakati. Hivyo basi mara nyingi. Mimi huisherekea siku yangu ya kuzaliwa. Kwa njia ambayo ni tofauti. Njia ambayo mimi mwenyewe naipenda. Njia ambayo mimi mwenyewe naifurahia kila wakati. Unapata kwamba wakati mwingi pia kusherekea siku ambayo nimezaliwa. Unapata kwamba mimi hukua na njia tofauti kila mara kwa sababu sipendi kurudia njia moja ambayo nilitumia ile siku. Hivyo unapata kwamba kila wakati kumbu kumbu ambazo mimi huieka katika siku yangu ya kuzaliwa. Ni tofauti kila mara. Unapata ya kwamba mwaka huu kama niliisherekea siku yangu pahali hapa. Mwaka ujao kuna pahali pengine ambapo mimi huenda kusherekea. Hivyo unapata kwamba mara nyingi. Tunapo badilisha mienendo yetu na njia zetu hivi. Unapata kwamba mambo ya nasonga vizuri. Mambo ya nasonga kwanjia ambayo inatupendeza kwanjia ambayo tunafurahia kila wakati. Hivyo unapata ya kwaamba kusherekea siku yako ya kuzaliwa inafaa ikuwe na njia tofauti tofauti kwa sababu ni siku ambayo ni siku ya maana sana na ni siku ambayo inafaa iwekwe katika kumbu kumbu ya zaidi ambayo tunafaa tufurahie twakikishe ya kwamba mambo yote ambayo tunafanya katika siku yetu ya kuzaliwa ni mambo ambayo inatupendeza mamba ambayo tunafurahia sisi wenyewe mambo ambayo tunaienzi na ni mambo ambayo wakati mwingi itakua katika hali nzuri na hali ambayo tunaifurahia. Hivyo basi, wakati mwingi tunafaa twakikishe ya kwamba, tunapo sherekea siku yetu, tunasherekea kwa njia ambayo, tutafurahia sisi wenyewe, njia ambayo itatupendeza sisi wenyewe kwa sababu inapo tupendeza sisi unapata ya kwamba, pia tunahisi vizuri na tutakwa na kumbu kumbu kwa njia ambayo tutafurahiya kila wakati. Hivyo basi, naam asanti sana.

Naam, kutoka na naswali hili unapenda kuvaa nguo za aina gani. Naam, nguo ni aina ya vitu ambavyo sisi huvaa wakati mwingi ili kuficha uchi wetu wa mwili. Hivyo basi unapata kwamba wakati mwingi ningumu upate mtu ambaye anatembea uchi wakati mwingi ila tu wakati ambapo anaoga peke yake ama wakati wa usafi wa mwili. Hivyo basi unapata ya kwamba kuna aina nyingi za nguo. Kuna nguo ambazo zinatubana mwili. Kuna nguo ambazo hazitubani mwili. Kuna nguo ambazo zingine ni nyepesi. Kuna nguo ambazo zingine ni mzito katika mwili yetu. Hivyo unapata kwamba mara nyingi aina za nguo zikona aina nyingi ya jinsi ambavyo tunakaa nazo katika mwili yetu. Hivyo basi unapata kwamba wakati mwingi. Tunapokuwa na nguo yetu kwenye mwili zetu unapata ya kwamba unapata ya kwamba kuna jinsi ambavyo zinatutoa kwenye mwili zetu. Unapata kuna nguo ambazo ni kubwa kwa mwili yetu. Unapata ya kwamba wakati mwingine jinsi ambavyo umevaa nguo hizi ni jinsi ambavyo zitaka kwenye mwili wako mara nyingi nguo ambazo zinatubana wakati mwingine zinakaa vibaya kwenye mwili zetu kuna wakati ambovyo nguo ambavyo zinatubana pia zinakaa vizuri kwenye mwili zetu hivo unapata ya kwamba kuna njia tofoti ambayo nguo zinaezakaa kwenye mwili zetu wakati mwingi. Hivyo napata kwamba tunapo vaa nguo zetu vizuri unapata ya kwamba mara nyingi zinaka vizuri kwenye mwili zetu hivyo wakati mwingi nguo ambazo ziko sawa kwenye mwili zetu, nguo ambazo tumevaa vizuri, zimetutoa kwa njia ambayo ni mzuri na pia zilatupendeza kila wakati. Hivyo basi, nijambo la maana na nijambo la busara zaidi, kuhakikisha ya kwamba wakati mwingi, tunavaa nguo zetu, jinsi ambavyo zitatutoa vizuri, jinsi ambavyo zinatupendeza kila wakati. Hili kuhakikisha ya kwamba, nguo kwenye mwili zetu, ziko vizuri. Mimi binafsi napenda nguo ambayo inanitoa vizuri. Unaezapata ya kwamba wakati mwigine nimevaa nguo ambayo inanibana zaidi. Wakati mwigine unapata kwamba nimevaa nguo ambayo hainibani sana ila inanitoa vizuri katika mwili yangu. Hivyo unapata kwamba mimi haina za nguo ni mimi mwenyewe ujichagulia mwenyewe. Kwa sababu jinsi ambavyo itanitoa kwenye mwili yangu ni kitu cha maana zaidi. Unapata kwamba, naeza nunua nguo ambayo inanibana pia na inanitua vizuri. Naeza nunua nguo ambayo hainibani, iko kubwa kwa mwili wangu na inanitoa vizuri. Hivyo unapata kwamba, nguo ikona jinsi ambavyo itakutoa vizuri katika mwili wako. Ni wewe tu mwenye kuhakisha kwamba, unapoenda kuzinunua nguo hizi. Unanunua nguo zako, kila wakati kuhakisha kwamba, iko sawa kwenye mwili wako. Inakutoa vizuri kila wakati. Hivyo basi unapata ya kwamba wakati mwingi nguo kututoa vizuri jambo ambalo ni lamaana zaidi kwa sababu nguo inapo tutoa vizuri unapata ya kwamba, tunafurahia kujivaa vizuri na tunafurahia zaidi. Kwa sababu aina ya nguo ambayo tunavaa ni inafaa ikue ambayo inatutoa vizuri ni ambayo inatupendeza vizuri kila wakati na kila siku hivyo basi nguo ambayo inatutoa vizuri. Ni nguo ambayo ni ya maana zaidi. Na ni nguo ambayo ukivaa, unafurahia kuivaa vizuri. Na inakupendeza wakati mwingi. Hivyo basi, kila wakati tunafaa tuvae nguo ambayo inatupendeza. Na nguo ambayo tunafurahia kila wakati. Hivyo basi, nguo ambayo ni mzuri, ni nguo ambayo ukivaa, unakaa vizuri, inatupendeza kila wakati. Na tunaifurahia kila wakati. Hivyo basi, mimi napenda kununua ambayo inakaa vizuri kwangu, ambayo inanipendeza, ambayo kila wakati tunafurahia. Na tunapovaa, inatutoa vizuri, na tunapenda vizuri. Naam, hiyo ndio haina ya nguo ambayo mimi hupenda kuvaa kila wakati.

Naam, kutokana na swali hili niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa miguu. Naam, mpira wa miguu ambao pia unaitwaa kandanda ni mpira ambao unachezwa na wachezaji kumi na mmoja unapata ya kwamba katika kila timu ni wachezaji kumi na mmoja ambao wanacheza mchezo huu wa kandanda. Unapata kwamba wachezaji kumi na mmoja na pia unapata kwamba maranyingi wakati ambapo mchezo unaendelea watu timu mbili zinacheza kwa pamoja hivi unapata ya kwamba timu mbili zinacheza kwa pamoja ambao katika kila timu ni wachezaji kumi na mmoja katika kila timu, naam kutokana na swali hili niambie kuhusu team yako unayopenda ya mpira wa miguu. Naam, mimi ni shabiki wa timu ya Chelsea. Timu ya Chelsea ni timu ambayo inacheza pale uingereza na timu hii ni timu ambayo mimi naipenda sana, mimi naifuatilia zaidi, mimi naienzi zaidi. Hivyo unapata ya kwamba napenda timu hii sana kwa sababu inanifurahisha napenda timu hii kwa sababu inanipendeza kila wakati hivyo unapata ya kwamba nimekuwa shabiki wa timu hii tangu nikiwa mdogo kitambo kidogo. Hivyo basi nimeipenda timu hii tangu kitambo kwa sababu ni timu ya wachezaji ambao wanajikaza zaidi, wanajikakamua zaidi kila wakati. Hivyo unapata kwamba wakati mwingi katika timu hizi napenda timu hii kwa sababu inanifurahisha na pia naipenda sana. Wachezaji ambao wanacheza katika timu hii ni wachezaji kumi na mmoja. Na ambao mimi nawajua kwa majina yao wote zaidi. Unapata kwamba ambaye anashika pale kwenye goli anaitwa Sanchez hivi unapata kwamba Sanchez ni mchezaaji ambao wanashikilia pale kwenye goli hivi unapata kwamba napenda mchezo huu kwa sababu nimeienzi zaidi na nimeipenda zaidi kila wakati na nimefurahia zaidi mchezo huu nam unapata kwamba mchezo huu imekuwa tangu kitambo tangu jadi kwa sababu kuna watu ambao walianzisha, imekuwa tangu waanzishe mchezo huu kitambo kidogo. Naam, hivyo napata kuamba napenda mchezo huu timu hii kwa sababu ni timu ambayo wanajikakamua zaidi, ni timu ambayo naipenda zaidi sana. Zaidi na zaidi. Naam, naeza shiriki na timu hii ambayo naipenda sana kwa sababu ni timu ambayo ina wachezaji ambao wanajikaza zaidi. Hivyo basi ni timu nzuri sana. Nimeipenda timu hii kwanzia nilipokuwa darasa la tatu nakuwa nikikumbuka. Ni timu ambayo nilipenda tangu nikiwa darasa la tatu kwa sababu nilipokuja kuanza kuelewa jinsi ambavyo mpira wa mguu unafanya kazi ama kandanda. Nilipenda zaidi na nilienzi zaidi hivyo basi kucheza mchezo huu nimeipenda zaidi na naifurahia kila wakati. Katika timu hii ya Chelsea Mchezo ambao nilipenda zaidi ni ule mchezo wa timu baina ya Chelsea na Liverpool. Mchezo huu ulikuwa mchezo mtamu sana. Niliupenda mchezo huu zaidi kwa sababu ilikuwa ya kufurahisha sana. Niliipenda zaidi kwa sababu ni mchezo ambao ulichezwa kwa njia ya ubadiri zaidi. Mchezaji ambaye nampenda katika timu hii ya Chelsea. Ni mchezaji ambaye anaitwa Reece James. Mchezaji huyu ni mchezaji ambaye anacheza kwa kujikaza zaidi. Kila wakati anacheza vizuri kila wakati. Hivyo unapata yakwamba nampenda mchezaji huyu sana katika timu hio. Naipenda timu hii kwa sababu na pia naifurahia zaidi timu hii. Inaposhinda kila wakati naifurahia zaidi. Nimeienzi zaidi naifurahia sana na nimeipenda wakati mwingi timu hii. Hivyo basi Chelsea ni timu ambayo naipenda zaidi.

Naam, kutokana na swali hili, unafanya marafiki wapya vipi? Naam, marafiki wapya, marafiki ni aina watu ambao unafanya shughuli moja kwa pamoja mnasaidiana pamoja. Unapata kwamba mtu akiwa anashida anasaidia mwengine na huyo mwengine wee ukiwa na shida huyo mwengine anakusaidia pia. Hivyo unapata kwamba kutengeneza marafiki ni njia ambayo wakati mwingine unakuanga ngumu. Na pia njia ambayo inaweza kwa rahisi pia kwa sababu itatagimea jinsi ambavyo unakaa na watu. Ndiyo itaamua jinsi ambavyo unatengeneza marafiki wako wapya. Naam unapata kwamba marafiki ni watu ambao unaweza watengeneza kwa njia ambayo njia ambayo inaweza kuwa rahisi kila wakati kwa sababu hakuna kitu ngumu kuanzisha marafiki wapya. Ni rahisi zaidi kutengeneza marafiki wapya kwa sababu jinsi ambavyo mnakaa pamoja, ni jinsi ambavyo itaamua vile ambavyo mtatengeneza marafiki wapya. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi marafiki wapya ni marafiki ambao mmekuja kukutana na wao maali fulani, mkajuana na mkanza kazi kwa pamoja. Hivyo unapata ya kwamba kutengeneza marafiki wapya. Si jambo ngumu sana. Hivyo mara nyingi kutengeneza marafiki wapya ni kitu ambacho kinafurahisha ni kitu ambacho tunakipenda kila wakati. Hivyo basi wakati mwingi. Wakati mwingi. Kutengeneza marafiki wapya ni kitu ambacho ni cha maana zaidi. Hivyo basi mimi binafsi. Njia ambayo mi hutumia sana sana kutengeneza marafiki wapya, unapata ya kwamba kwanza tunapo kwaza unapata ya kwamba tunapofika katika sherehe fulani mahali fulani unapata kwamba tunakutana na watu ambao tunajumuika pamoja. Watu hawa unapata kwamba wakati mwingi. Tunapo jumuika pamoja tunajuana kila wakati. Unapata kwamba kuna maoni ambayo tunatoa kwa pamoja kuhusu jambo fulani. Hivyo unapata kwamba tunapo jumuika pamoja unapata kwamba mara nyingi. Tunakaa kwa pamoja, tunasheherekea kuhusu jambo fulani pamoja. Hivyo napatia kwamba, tunapofanya shughulizetu kwa pamoja. Tunapata kujuana, tunapata kufanya kazi pamoja. Tunapata kufurahia maisha pamoja. Hivyo basi wakati mwingi. Shughuli zetu ambazo tunafanya, tunafanya ili tuhakikisha kwamba tunafurahia maisha yetu wakati mwingi. Tunafanya shughulizetu kwa sababu tunaitaji kujuana ili tunapo pata mashida pale fulani ama siku fulani tunafurahia maisha yetu zaidi. Naam, hivyo unapata kwamba marafiki wapya ni marafiki ambao tunapata pale nje tunapo shughulikia mambo fulani unapata kwamba wakati mwingine pia. Tunaweza tengeneza marafiki wapya pala ambapo tunapokuwa kanisani. Unapata ya kwamba tunajumuika pamoja. Na watu ambao wanatoka pande zingine. Unapata kwamba wakati huo. Tunapata kujuana pamoja kwa sababu tumejumuika pamoja. Juu ya kazi fulani ambayo jia kazi ambazo tunafanya pali nje. Na mashughuli ambazo tumekuja kujumuika pamoja ili tuyatende. Pia unapata ya kwamba wakati mwingine marafiki wapya tunaweza watengeneza pale ambapo tuko katika safari, tunasafiri kwenda maahali alafu unapata ya kwamba umekaa na mtu ambaye mnaanza kuongeleshana pamoja jinsi ambavyo mnajuana jinsi paali kila mtu anatoka ee mnajuana jinsi ambavyo ee mnafanya shughuli zenu kwa pamoja. Hivyo unapata kwamba mara nyingi tunapojuana pamoja unapata kwamba ee. Tunafanya shughuli zetu kwa pamoja kila wakati kuhakikisha kwamba ee kila mtu anafurahia maisha ee kila mtu anapenda. Maisha yake zaidi hivyo basi. Ni mzuri kutengeneza marafiki wapya kila wakati ili tuweze kuhakikisha kwamba tunajuana na watu wengi ili tupate njia tufoti ya kukimu maishi yetu.

Naam, kutokana na swali hili, unapendelea kitanda kigumu au kizuri. Naam, unapata kwamba wakati mwingi kuna aina mingi ya vitanda. Kuna kitanda ambacho ni kubwa, kuna kitanda ambacho ni dogo. Unapata pia kuna kitanda ambacho ni rahisi na kuna kitanda ambacho ni gumu zaidi. Unapata pia kwamba kuna vitanda ambavyo viko kama ni moja ingine iko kama ni mara mbili. Pia unapata kwamba kuna kitanda ambacho ni kubwa zaidi na kuna kitanda ambacho ni dogo pia. Hivyo basi jinsi ambavyo tunapenda vitanda yetu ni tofauti zana kila wakati kwa sababu vitanda vyetu inategemea ni watu wangapi watalalia ama utakuwa na nani kwa hiyo kitanda ili uweze kununua kama ni kubwa ama ni ndogo. Hivyo basi mimi binafsi napenda kitanda ambacho ni kizuri ambacho kinanitosheleza vizuri. Kitanda ambacho si kigumu zana ni rahisi kiasi kidogo, hivyo basi unapata kwamba hiyo ndo aina ya kitanda ambacho mimi napenda. Pili unapata ya kwamba wakati mwingi nguo ambacho kinawekwa juu ya kitanda ili kiwe zuri na tunaweza kilalia vizuri, unapata ya kwamba wakati mwingi kuna aina tofauti kuna ambayo ni ngumu na kuna ambayo iko rahisi kiasi na ni kizuri. Unapata ya kwamba yote mbili ni mzuri na pia kizuri cha kitanda hicho kinategemea ya kwamba kitanda hicho kinaweza kaa mara ngapi ama kinaweza kaa. Jinsi fulani ambayo inapendeza kwa masiku ngapi ambayo aina hiyo ya nguo itakaa vizuri ili iweze kuharibika. Hiyo ndo jambo ambalo ni la maana zaidi kila wakati ili tujue ya kwamba kama kinaweza kaa kwa masiku nyingi sana unapata kwamba kinaweza kuwa kizuri kila wakati, tunaweza lalia nayo kwa masiku mingi zaidi. Hivyo unapata kwamba mara nyingi, mara nyingi kitanda kizuri ni kitanda ambacho tunakipenda zaidi na tunakifurahia kila wakati. Hivyo unapata kwamba, ukipata kitanda kizuri cha kulalia vizuri unafurahia usingizi wako, unalala usingizi wa pono ambao. Unaweza lala kwa masaa mingi sana na pia kinatufurahisha zaidi. Hivyo unapata kwamba kitanda kizuri. Ni kitanda ambacho unaweza kilalia kila wakati na uweze kupenda usingizi wako uweze kufurahia usingizi wako. Hivyo basi. Hilo ndo jambo ambalo lina maana zaidi wakati unafanya kazi yako. Kisha kwamba unafanya kazi yako vizuri kwa njia ambayo inastahili, njia ambayo unafurahia mwenyewe, hivyo unapata kwamba wakati mwingi kitanda ambacho tunakinunua kinategemea jinsi ambavyo tutapenda kulala wakati mwingi. Mi binafsi niko na kitanda changu kizuri ambacho inawezatosheleza watu wawili ama watatu. Ambacho ni kitanda ambayo si ngumu sana na si rahisi zaidi, ni kitanda ambacho kinaweza kaa siku nyingi sana bila kuharibika. Hivyo basi napenda kitanda changu sana na mimi hukilalia kitanda changu kila wakati. Unapata kwamba wakati mwingi unapokuwa na watoto tuseme wawili ama watatu, wakati mwingi unapata kwamba kitanda cha kuwanunulia ambacho ni kizuri sana ni kitanda ambacho kiko mara mbili, kitanda cha juu na kitanda cha chini. Hivyo unapata kwamba unapowanunulia aina hii ya kitanda wanafurahia zaidi, inawapendeza zaidi. Hivyo basi wanapokaa, wanafurahia, usingizi wao vizuri, wanapolala wanalala vizuri. Pia nguo ambayo wanajifunika ama ambayo wanalalia hakikisha ya kwamba. Ni nguo nzuri sana ambayo kitawafurahisha, kitawapendeza na watafurahia usingizi wao vizuri na watalala vizuri bila kuumia mwili. Kwa sababu unapolalia kitanda ambacho haufurahii ama haikupendezi unapata ya kwamba inakuwa mgumu kulala vizuri kila wakati, naam. Kitanda kizuri ni kitanda ambacho nakipenda sana kila wakati, asante.

Naamu kutokana na swali hili unapenda kuandika au kuongea. Naamu unapata ya kwamba ee kwanza kuandika njia ambayo ee unatumia mkona wako kuchora maandishi ee katika karatasi ama katika ee kitu chochote ambacho tunatumia kuchora maandishi alafu kuangea ninjia ya kutoa maandishi yetu kupitia kwenye sauti ambao tunautoa kutumia mdomo wetu. Hivyo unapata ya kuamba mara nyingi kuandika ni tofauti zaidi na kuongea unapata ya kuamba mara nyingi tunapoandika tunaandika maandishi kwenye vitabu vyetu sana sana hivyo basi. Na kuongea tunasema yale ambayo tunandika kwenye kartasi. Kupitia sawesi ambayo ya toka kwenye mdomo wetu. Mimi binafsi napenda kuongea zaidi. Unapata kuamba wakati mwingi kuandika huchukua muda mkubwa sana. Hivyo na pia kuongea huchukua muda mvupi zaidi. Unapata kuamba mara nyingi kila wakati mimi huwa napenda kuongea kwa sababu nautumia mdamfupi kusema yale ambayo ninahisi kusema kila wakati unapata kuamba mara nyingi ninapo ongea jambo fulani unapata kuamba na fraia zaidi kuongea mamba ambayo nahisi kuongea kwa sababu inanipendeza zaidi nahisi ya kuamba mara nyingi ni rahisi kuongea kwa sababu unapo sema maneno hautumii nguvu nyingi. Unatumia atu kupumua na kutoa sauti kwa kutumia ala za sauti ambazo ziko kwenye nyuzi za sauti ambazo ziko kwenye koo zetu. Hivyo basi kuongea ni jamba ambalo na lipenda zaidi kila wakazi kwa sababu ninapo ongea nahisi ya kwamba nasema mambo ambayo ni mengi kwa wakati ambayo ni mfupi sana. Unapata ya kwamba kuongea mara nyingi inakupa uwezo wa kusema mambo mingi kwa wakati mmoja. Hivyo basi unapata mara nyingi. Kuongea inakuwa rahisi sana kwa kuandika. Pia unapata ya kwamba kuandika mara nyingi. Tunatoa yale ambayo tunge sema kutipitia mdomo yetu na tunaziandika kwenye karatasi kila wakati. Hivyo unapata kuamba mara nyingi. Tunapoandika mambo yetu kwenye karatasi unapataa kuamba inakua rahisi sana kusoma wakati mwingi. Inakua rahisi sana kufanya shuguli zetu kila wakati. Hivyo basi kuandika nijambo ambalo mimi binafsi huyona ambayo inakaa ngumu kwangu sana kwa sababu kuandika unachukua nguvu nyingi ya mwili kwanza kwenye mkono. Pili unapata kwamba wakati mwingi unapoandika pia kuna wakati ambapo maandishi yetu si mazuri. Hivyo unapata kuamba maandishi kukua mabaya imechangiwa vilivyo na muda mwingi ambao tumechukua kabla ya kufanya mazoezi ya kuandika kupitia mkono wetu. Hivyo basi wakati mwingi kuandika hukua pia katika njia mbili. Kuna kuandika kutumia kompyuta yetu ama kuandika kutumia mkono wetu. Hivyo basi hadi kuandika kupitia kwenye kompyuta yetu pia. Unachukua nguvu yetu, unachukua muda mkubwa. Hivyo basi mimi huisi ya kwamba kuongea ni njia ambayo mimi sana sana mimi huipenda zaidi kwa sababu ninapo ongea nasema maneno yangu yote ambayo ninahisi kuyasema. Hivyo basi kuongea ni jambo mbalo mimi napenda zaidi. Unapata kwamba ukiongea unapeana taarifa yote ambayo wakati mwingi ulkuwa una hisi ya kwamba ulkuwa una taka kupeana tarifa hiyo hivyo basi ito.

Naam kutokana na swali hili je. Unapenda kusikiliza radio? Naam wakati mwingi mimi usi hupenda kusikiliza radio kila wakati. Radio ni chombo cha mawasiliano ambacho kinatumia mtandao kuweza kusambaza habari. Kutoka upande moja hadi mwingine ambapo napata kwamba habari hii ni habari wakati mwingi unapata kwamba kuna muziki, kuna habari kuhusu mambo fulani ambayo yamefanyika mahali. Hivyo unapata kwamba ku redio ni njia moja ya kuwasilisha ujumbe na habari ambao uko kila wakati. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi. Habari husambazwa pale redioni mara nyingi kwa wakati mwingi. Unapata ya kwamba kuna habari ambazo zinatusaidia kila wakati. Kwanza unapata ya kuna habari ya tarifa ambazo tunapata kila wakati. Hivyo unapata ya kwamba wakati mwingi. Radio ni ni chombo ambacho mimi hutumia wakati mwingi kupata habari zangu kila wakati. Mimi hupenda radio kwa sababu kwanza radio hutumia umeme wa chini zaidi. Ku ili iweze kufanya kazi kila wakati jambo la pili tena radio ni mwepesi unaeza bebwa kutoka upande mmoja hadi mwingine. Hivyo unapata kwamba radio ni rahisi kutumia na kuibeba kila wakati. Kitu cha tatu unapata kwamba radio hutumia mtandao wa chini kuweza kuhakikisha kwamba unapata habari ambazo zinatumika. Pia unapata ya kwamba radio si kama televisheni. Radio unaeza bebana. Unapata kwamba radio haulipi kitu chochote kuweza kutumia ama ili uweze kuifanya kazi. Kama jinsi ambavyo unalipia televisheni. Wakati mwingi hivyo basi ni rahisi kutumia radio sana sana. Unapata kwamba napenda radio kwa sababu yana njia nyingi ambazo yanatupa habari, yanatusaidia kuhakikisha kwamba tunaweza kuburidika zaidi unapata kwamba steaheni nyingi za redio ambazo zinge mingi zinatoa habari zinatuburudisha kwa muziki zinatufunza mafunzo tofauti wakati mwingi unapata kwamba zinatumika kwa njia ambayo ni rahisi njia ambayo tunaipenda zaidi hivyo basi wakati mwingi mimi hupenda kutumia radio sana sana hivyo basi radio ni chombo ambacho ni rahisi kukitumia kinatufurahisha kila wakati tunapo kiona inapendeza zaidi hivyo basi haya ndo sababu ya kwamba mimi napenda kutumia radio sana pia kuna watu ambao wanafanya pale radio ambao wanatupendeza sana. Kuna kwe yule anaitwa Aziza Hashim ambayo ni wa radio ya NRG radio. Huyo ni mwanamke ambaye ame bobea zaidi pale redioni. Hivyo basi Mimi napenda kusikiliza wakati wake kipindi chake anapo endelea na kufanya kazi yake pale redioni. Hivyo unapata ya kwamba nampenda zaidi. Kuna mwingine anaitwa gidi na ghost ambao wako pale radio jambo. Unapata ya kwamba nampenda gidi na ghost sana. Kwa sababu ana mambo ambayo yanapendeza zaidi yanafurahisha kila wakati. Hivyo basi napenda kusikiliza radio kila wakati. Na ni chombo ambacho na kifurahia zaidi.